Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule kwa sababu ni chumba ambacho kimepambwa kwa rangi nzuri na kina mwangaza wa kutosha wa asili. Napenda sebule kwa sababu ni sehemu ya pamoja ambapo familia inaungana kuzungumza kucheka na kushiriki mapumziko ya kila siku. Mara nyingine napumzika pale nikitazama televisheni. Kusoma vitabu au kuzungumza na wageni wa familia. Ukifika ndani ya sebule, hilo nahisi utulivu na furaha na mara nyingi hufanya nisahau msongo wa mawazo wa kazi au shule.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba ili kuepuka joto kali. Mara nyingine napenda kunywa maji baridi au vinywaji vya baridi ili kubaki baridi na ni shalti kusoma kitabu, kusikiza mziki au kupumzika chini ya kivuli badala ya kufanya kazi, ngumu au kutoka nje ambapo jua, inaweza kunichosha. Wakati mwingine pia napenda kutumia fulsa hiyo kuzingatia mawazo yangu au kupanga mambo ya siku zijazo kwa utulivu.

Rafiki yangu wa karibu zaidi nilikutana naye shuleni. Na tangu hapo, tumekuwa tukishirikiana kwa karibu katika mambo mengi ya kimaisha. Tulianza ulafiki wetu kwa kusoma pamoja na kushirikiana katika shughuli za shule. Lakini baadaye tukakua tukifanya mambo mengi zaidi kama kuzungumuza kusaidiana na kushiriki kimawazo. Kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu wake. Msaada anaonipa wakati wa shida na uwezo wake wa kunishikilia bila kunihukumu. Kwa ujumla rafiki yangu ni mtu muhimu sana katika maisha yangu na na mdhamini kwa sababu hunifanya nijisikie na kueleweka.

Nina wakaribisha wafanyikazi wapya kwanza hufanya mazungumuzo na ya kirafiki ilikuwapa hisia ya karibu kwa timu. Huwapa mwongozo kuhusu utaratibu wa kazi masharti ya ofisi na raslimali zinazopatikana ili waweze kuanza kwa urahisi. Pia huwasiliana kwa wenzake na kuhakikisha uzoefu muhimu unaowezesha kuelewa mazingira ya kazi. Kwa jumla, lengo langu ni kuhakikisha wafanyikazi wapya wanahisi kuwa sehemu ya timu na kuwa na uhakika wa kuanza kazi kwa ufanisi.